Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unaitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi, nitachukua maji nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima, nitengeneze tabia nzuri.